Mimi asibuhi ya leo niliweza kuamka hapo tuseme saa moja saa moja hapo hivyo Wakati nilipoamka nikaenda nika nawa uso yangu Hapo kabla ninawe uso kitu ya kwanza inafaa tuwe tunaomba Lakini mimi siku toa siku toa maombi yangu pale kwa maulana Lakini mara kadha nimekuwa nikiomba ni kiamuka asubuhi Lakini (inaudible) niliamuka tu kwenda nikanawa uso Wakati nilinawa uso pali na maji nikaweza kutugia mswaki Nika kutugia mswaki mswaki nikasikia mzuri pale kwenye meno yangu wakasikia mzuri yani Alafu kitu chapili sasa nikaamuka hivi Nikangalia wapi kuna stafetahi kwa wapi nikapata kwamba kuna staff tie ilikuwa metengeneza pale maanake nilikuwa niko huku nyumbani huku na mama mzazi Sasa alikuwa asha tengeneza staff tie saa tutakakunywa hiyo staff tie Nikaacha mama akaenda kanisa Hata baba pia akaenda kanisa Halafu unapata kwamba Staff tie ambayo nilikuwa ilikuwa tu chai na chai na chapati chapati moja hapo alafu badaye nikateremka kule muka mashambani kuangalia mifugo kujaribu kupanga hapa na pale mifugo alafu asubi hii ni meamka nikiwa na furaha nikiwa na afya njema.